Tukio na muimu sana katika maisha yangu ni masomo yangu kwa sababu nilipenda nyumbani wajivunie kwa jili ya masomo yangu. Kwa hiyo tangia nilipokuwa sehemi ya chini kabisa. Kwanzia na anza chikechea, naenda lakuanza. Ndoto yangu ilikuwa ni kufika katika hatua nzuri. Kwa hiyo, wakati naanza la kwanza, chikechea skumbuki vizuri kwa sababu nilikuwa bado mdogo. Lakini, wakati naanza darasa la kwanza, shule lokua naenda, inaitu mbisigiu. Wali nikataa, wakasema, we ni mdogo sana, hauwezi kufaa apa. Tukajaribu mara ya pili, tukakubaliwa. Nikaanza pale darasa la kwanza. Ni shule ya selikali, kulukua tunatumia umbali mrefu kufika shule na pia tulukua hatuna hela ya kujikimu kwa jili ya mambu ya chakula, kwa jili ya masomo ya ziada ya jione. Lakini tulivuka tukaweza. Kwa tuka nikaanza darasala kwanza, daa sala pili, daa sala tatu, laane mtiani wa taifa. Ukifanya vizuri sana, kulukua kuna zaadi zinatoka. Ukipato follow wakawaida. Haupati kitu. Lakini ukipata maxi ambazo alama ambazo sio nzuri. Ulikuwa unarudia darasa. Kwa huo kuna bazi ya wenzetu. Walirudia darasa. Kwangu mimi ilikuwa nitukio muhimu. Kwa sababu nileweza kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine kuingia darasa la tano. Wakati nafika darasa la tano. Nikawa nimesha kuwa mkubwa zaidi. Natambua kituflani ni kizuri, sio kizuri. Natambua marafiki giani wananisaidia kufikia malengo, watugiani wanisaidi. Natambua kutufautisha kazi za nyumbani, zisingiriani na za shule. Ili niweze kupata muda wa mimi nyumbani, mda wa kucheza na watoto wenzangu lakini pia mda wa kusoma. Nikaendea darasala tano, darasa la tano ulikuwa ni gumu zaidi lakini nilifanikiwa kufika darasa la tano. Tukafanya mtiani wa kawaida, uu mtiani tulifanya darasa la tano, sio mtiani wa taifa, ulikuwa ni mtiani wa pali pali shule. Darasala tano ikapita, tukaja darasa lac sita ikapita kwa hiyo darasa la saba mungu akanijalia. Nikapata ufaulu kwa EI, tukotu na masomo matano na kwa sisi shure za sirikali aya masomo matano yote ya likuwa ya nafundishwa kwa lugha ya kiswaili isipokuwa somo moja la kingereza. Nikafanya mtiani wa taifa ukaja tukokuwa darasala saba, tukafanya uo mtiani wa taifa. Matukio ya likuwa mazuri kama nilvosema, iyo ni tukio la pili muimu kwangu katika safari yangu ya masomo. Sasa mitiani kisha malizika shule zina mnachagua shule za kuenda. Nikachagua shule moja ya uko uko karibia na nyumbani. Nikasema itakuwa ni shule nzuri kwa sababu nikaribu na nyumbani, nitakuwa natembea. Lakini nikiangali shule ufaulu wake aukua mzuri sana. Wazazi wangu wakaona kulikuwa ende hizi shule za serikali na amisha toka alakuan adila saba. Basi kwa hatua inaofuata wanipeleke shule ya kulipia yani shule binafsi. Kwa huo kidato ni katoka shule ya serikali hadi shule bninafsi. Ilikuwa ni shule ya kidini, ni shule ya masista, nikanza pale kidatocha kwanza. Tulienda miezi michache kabla ya siku, zinazo takia kidatocha kwanza wafungue kwa sabu ndo utaratibu wa pale. Wawezi kutupa maelekezo vizuri ya shule na kila kitu. Ilikuwa ni shule yenye shiria kali sana kwa sababu wanapenda nidhamu yale ya juu, wanapenda masomo, wanapenda ufaulu. Kwa huo ilikuwa ni shule yenye sheria nyingi ilikuwa ya kikatoliki na mimi ni mkatoliki. Kwa hiyo ni kareza kuendana na hizo shiria zao lakini pia kwenye upande wa masomo kila kitukile.

Timu yangu ya mpira wa miguu ninaoipenda kusema kweli. Mimi sio mfatiliaji sana wa mambo ya mipira. Kwa huku nyumbani napoka, sio mama, sio baba, sio nduguzangu, hamna mfuatiliaji wa mambo ya mpira. Kwa hiyo tangia nilipokua mdogo ni likua sijajihusisha sana na mambo ya mpira. Yani tangia la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, adi naingia la saba. Lakini nilikuwa nasikia tu, kombe la dunia, kombe la dunia, kombe la dunia, kombe la dunia. Najua tu mwaka fulani ilifanyika Afrika ya kusini, nilikuwa level uku wakati nasoma shule ya msingi, lakini sikufwatilia sana. Nilipo ingia kidato cha kwanza nikawa bado nakawa nasikia mambo ya timu nilikuwa simjui yani wachezaji naowajua. Ni watatu tu, Neymar, nito nilikuwa na mjua, Ronaldo na Messi Ronaldo nilikuwa na mjua kwa jina na kwa sura. Hawa wengine, nilikuwa siwajui kwa sura nawajua kwa jina tu kwani namaliza kidato cha nne, nilikuwa sielewi chochote kidato cha nne nimemaliza elfu mbili na kumi na nane, kombe la dunia lilifanyika kipindi hiko, lakini bado nilikuwa sielewi chochote. Watu wengine walihisi, walikuwa wana nishangaa, unaweza aje hujui timu, unaweza aje hujui chochote, yani nilikuwa sijui chochote. Lakini nilipoingia kidato cha tano, kombe la dunia halikuwepo adi kidato cha sita. Wakati nipo chuo mwaka wa kwanza, iyo ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na mbili likatokia kombe la dunia. Sasa wakati wanacheza mara kwanza nilikuwa si mfuatiliaji sana. Wakati zile mchuano ya mwisho ile ya finali ndo nikaanza kufuatilia. Sasa ile mchuano ya mwisho walikuwa wanacheza timu ya kwanza kwa mara kwanza timu ya Afrika Moroko ilifuzu kwenda finali. Ilipofudhu wakawa wana cheza siku moja na timu ya Ronaldo. Watu wakawa wanasema kwa kweli timu ni kubwa. Basi Moroko timu ya Ronaldo ni Argentina. Wakasema kwa kuwa ni timu kubwa basi Moroko hawataweza. Lakini Moroko waka washinda wakaenda finali. Walivyoenda finali wakakutana na ufaransa wakatolewa kwenye mchezo. Nilikuwa nafwatilia ila sio sana. Lakini sasa siku ya finali yenyewe wakawa wanacheza wafaransa. Na hii timu anayotokea Messi timu gani. Wafaransa na nimesahau lakini ni timu anayotokea Messi. Sasa ile ndo ilikuwa finali ya mwisho lakini kwenye ule mchezo bwana. Wote walicheza vizuri zaidi lakini timu ya Ufaransa ndo ilicheza vizuri sana sana Mbape nilikuwa simjui ndo nikamjua kipindi kile kwa ule uchezaji anaocheza. Kuwa naeaza nikasema hapo timu gani ambayo ningeweza kushiriki ni timu ya taifa ya ufaransa kwa sababu hawa kushinda kipindi kile iyo kombela dunia wali shinda timu ya Messi sijui kwa sababu gani nimeisahau lakini timu ya Messi ndio walishinda lakini yani adi matokeo ya mwisho yana tangazwa wote walikuwapo draw sifuri sifuri lakini kwa ajili ya mikwaji ya penalti timu ya Messi ikafunga ya Ufaransa haikufunga kwa hapo ndo nikanza kufuatilia. Lakini pia kwa hizo ni timu za nje. Kwa upande wetu huku Tanzania. Nilikuwa naipenda sana simba tangia mdogo. Japo kuwa nilikuwa simjui mchizaji yoyote zaidi ya shamuel kapombe sujui. Lakini katika ukuaji wangu nimeanza kujielewa katika miaka ya ishirini. Nikasema nianze kufuatilia. Ilikuwaga ni timu nzuri lakini imeanza kufungwa ni hatari. Kwa hata silewi kama bado naipenda tena au nihamie kwa wataniwa wao jadi ambao ni yanga kwa hiyo nipo dilema lakini hii timu kila wakati ikiwa haishindi inaniumiza sana na kuwa kama sijafanya chaguo sahihi katika timu yani timu ndo kwanza nimenza kushabikia lakini inafungwa kila siku kila iitwayo leo.

Yaani, hii siku ndefu, mimi namkaga asubuhi mapema sana kwa ajili ya kuenda shugli zangu za chuo. Sasa nikifika chuo, chuo changu na nyumbani ni mbali sana. Nikifika chuo, nakupo ni mechoka lakini kama kuna vipindi naingia, kama kuna kufanya kazi nafanya, kama kuna mikutano yoyote, na kuwa na shiriki kila kitu. Adi ikifika jioni nimeshiriki kila kitu, sasa shida inakuja, nyumbani ni mbali. Kwa hivyo kutoka chuo mazingira ya chuo adi nyumbani. Nikikaa tu kwenye usafiri narudi nyumbani ni mechoka sana. Yaani nimechoka. Usafiri ni mgumu sana lakini pia ni gharama. Lakini pia unakaa muda mrefu kwenye gari kwa sababu barabara zetu siyo nzuri. Foleni ni kubwa. Mnaweza kukaka kwenye gari karibia na lisali moja lizima. Kwa hiyo nikisha rudi nyumbani. Iyo baada iyo siku ndefu nakuwa ni mechoka sana. Lakini pia ukifika nyumbani kuna majukumu. Hawezi tu ni amue mwenyewe kwa mamuzi yangu. Nataka ni pumzike nimefika tu nataka ni pumzike kwa sababu sikai mwenyewe. Lakini pia kuna hali utaikuta, kuna sehemu za kusafisha umefika. Kuna chakula chakupika, kuna vitu vingi sana vya kufanya. Kwa hiyo cha kwanza, nitaangalia nyumba ni safi, nilvoikuta. Kama kuna kitu hakipo sawa kipo sawa, nitakieka sawa. Kuna kitu kinaitaji usafi, nitakifanyia usafi. Lakini cha pili, nitaangalia chakula kipo. Kama kipo, nitashukuru mungu. Kama hakipo pia nitashukuru mungu. Lakini, itabidi nianze kukianda. Kama kuna wengine, bado hawajafika ili wakifika. Waweze kukipata. Lakini, nikisha maliza hapo, nakua na kazi sijamaliza. Kazi za kwanza uko chuo tumepewa kazi. Ni kazi ambazo zinaitaji kukusanywa tuseme siku hiyo mliopewa. Bado huo usiku ikisha pita. Kesho yake inatakiwa. Kwa hiyo kabla hujapumzika umesha maliza na mambo ya nyumbani. Unakuja na mambo ya kimasomo ufanye kazi zote uingie kwenye email kama kuna taarifa yoyote mpya ujue unaifanyaje uingie mtandaoni ujue taarifa imetokaje. Kwa ajili ya mambo ya masomo. Je ratiba zimebadilika. Hazijabadilika nikisha hakikisha vitu kama hivo inakua ni muda imeshapita. Unakua umekaribia kama saa tano au saa sita. Ndio hapo nimemaliza kila kitu. Kwa hiyo nikisha maliza hapa sasa ndio naanza kupumzika baada ya kumaliza. Yale majukumu yangu yote. Na unashanga ukifika muda useme upumzike ulale, unajua kupumzika sio tu kulala. Kutulia kwanza ukiwa unafanya iko kitu ambacho ulikua unakifanya, unakiacha kwanza, unafanya mambo mengine nao ni kupumzika. Lakini ukisema pia ulale ni kupumzika. Kwa hiyo saa muda mwingine, unafikia muda, unasema sasa nimechoka, nimechoka sana. Inabidi ni lale, ili niweze kupata nguvu, zakuendelea kesho. Unasema ulale, usingizi hamna, nasio kama ujachoka, umechoka kweli. Lakini usingizi amna kwa kama usingizi amna unasema na pumzikaje. Nimeshafanya sana kazi zadarasani akili yangu imeshachoka nahitaji pumziko, lakini pia kwa muda huwo huwo sina usingizi na pumzikaje ndio yale yale inakuja mitandao ya kijamii hizi sites za kuangalia movie kwa hio ule muda unatafuta usingizi ili ulale. Unaweza ukautumia huo muda. Kwa simu sijaangalia movie ebu ngoja niangalie movie. Unaangalia movie ya masaa mawili. Movie inaweza iakakuchoshe. Ukapata usingizi hapo hapo. Au unaweza ukasema. Kama siyo movie basi ngoja nicheze hata game. Basi ngoja nisikilize muziki ili nipate usingizi. Kunakuwa kuna vitu vingi sana vya kufanya. Ili ufike katika level nzuri. Ukishamaliza mpaka hapo ni lazima tu usingizi utakupata. Na utakuwa ni usingizi mzito. Na hiyo ndio inakuwa njia nzuri sana ya kupumzika. Kuna njia nyingine zote lakini kabla ya kupumzika unabidi uangalie hali uliyoikuta hiyo sehemu inanirusu mimi nipumzike kama kiafya uko sawa hiyo hali inakuruhusu upumzike. Kama haikuruhusu unarekebisha hiyo hali siyo lazima kwa kiwango cha asilimia mia lakini unairekebisha hiyo hali katika kiwango ambacho mtu akija atasema kuna utofauti. Hapa kuna mtu alikuwepo na hapa kuna mtu.